Moja wapo ya mazoezi ninayofanya asubuhi ni kufanya pushups ama ukipenda pressups na pia naweza kuinua chuma na pia kuingia kukimbia na penda sana kukimbia kwa sababu inanifanya niweze kuchangamka nina po amka inafanya bado damu yangu iweze kutiririka kwa roho na viungo vyote vyamwili naam.

Kwa siku naezaoga mara mbili. Kwa kuwa ni muhimu kukaa ukinukia vizuri na pia ukiwa freshi. Kwa kuwa nisipooga unaeza kupat una uchovu na bado mwili unaeza kuvunda na si vizuri kuvunda kwa mwili. Ndio maana na ndiposa napenda kuoga mara mbili kwa siku ili mwili uweze kuwa fresh kwa hivyo.

Shuguli inayo nipendeza ni kurekodi nyimbo zangu nilizo ziandika. Pia kuziandika nyimbo zangu na pia kuzisikiza nyimbo zangu nilizo ziandika Mi hupatwa na furaha ni napo skiza nyimbo nilio imba na kurekodi na kusikizia na inanipendeza kwa sana nam. Kwa hivyo.

Mojawapo ya ndoto langu yangu kubwa ni miziki yangu ama mziki yangu ieze kusikika duniani mzima ili kuwaleta watu Waliyopotea Kidini waeze kumtambua na kukuja kwa kristo. Hilo ndilo lengo langu kuu kwa mziki yangu. Kwa hivyo.

Moja wapo wa malengo zangu nilayo kwa kazi yangu ni kukuwa makini kwa kazi yangu. Kufanya kazi yangu kwa umaarifa na umaarufu. Kuweza kufanya kazi inayo nipendeza na kufanya kazi nzuri inayo pendeza wafuwasi ama mafuns wangu na.

Moja wapo wa juisi ya matunda nayopenda ni ndizi, kwa maziwa na ovocado. Napenda sana juisi hii kwa kuwa ina utamu mzuri. Na pia inaleta inaleta vitulutubishi vinazosaidia mwili kujenga misuli na kuuwa magonjwa yalio mwilini.

Mojawapo ya jambo ama vitu ninavyosaidia jamii yangu ni kwa usafi. Kwa mazingira naeza kuokota takataka kuyafyeka manyasi yaliyomea zaidi na pia kuyasafisha mitaro ili watoto wa jamii waweze kucheza kwa mazingira yaliyopendeza na yasiyowadhuru naam.

Mojawapo wa miziki nayopenda kusikiza sana ni hiphop. Kwa kuwa muziki wa hiphop una mdundo wakupendeza. Na pia naweza sana kurelate nao kwa kuwa nimeweza kufuatilia tangu nikiwa mchanga. Naupenda sana muziki wa hiphop kwakuwa unaeza kuji express nao ukiweza kuimba napenda sana muziki wa hiphop. Kwa hivyo.

Napendelea sana joto. Lakini si joto jingi kwa kuwa joto jingi linaeza kunifanya nisiwe na kutulia vizuri. Lakini napenda sana joto kwa kuwa baridi linaeza kunipa homa na magonjwa mengine lakini joto joto linaeza kunipa niwe na mwili uweze kujisitiri vizuri na nisiwe na magonjwa mengi.

Jambo la kwanza ninalofanya kila asubui ninapo amuka. Ni kusoma biblia. Kusoma neno la mungu. Pia naeza kupiga magoti na kumwomba mungu na kumshukuru kwa siku njema. Na pia naeza kurudisha shukrani. Alafu nitakapo maliza kumwomba mungu naeza kuchukua kiamshakinywa kiangu nakula. Alafu nikaenda kupiga zoezi ama nikaendelea na mambo ya siku hiyo. Mipango ya siku hiyo nilioamkia asubui hiyo naam.

Naam napenda sana kucheza mchezo wa video kwa kuwa unapendeza sana. Na pia unavutia kwa macho. Na pia unaeza kunihusisha ilhali ama kwa kama vile akili yangu mwili wangu kazi ya mikono zangu zinaeza kukua na umakini. Na kuangalia mchezo huo na kutilia maanani kwa mchezo huo ndio maana napenda sana mchezo wa video.

Mojawapo wa chakula cha kigeni nilichojaribu ni chakula kama vile pizza. Kusema ukweli pizza niliyokula haikupendeza lakini ninapenda sana kukula pizza la nyama la kuku. Na hiyo nililokula ilikuwa pizza ya githeri na haikuweza kunipendeza naam.

Napendelea sana kusoma. Pia naeza pendelea kuandika kwa kuwa napenda sana kusoma na kuandika kwa kuwa ni napo andika nyumbo zangu. Naeza kujihusisha na kuandika. Na pia kuisoma kwa kuwa ni napo rekodi nyimbo zangu. Lazima nieze kusoma kazi nililo andika. Ama mziki nilio andika ili nieze kuyatamuka na kuya imba vizuri. Namu.

Kusema kweli sipendi chakula cha haraka kwa kuwa hazileti virutubisho vizuri kwa mwili. Napenda sana chakula ilio na virutubisho vinavyosaidia mwili. Kwa kuwa chakula vilivyo na virutubisho vinasaidia kujenga mwili. Vinakinga mwili kwa magonjwa mengi. Naam.

Napenda sana kujenga uhusiano mzuri na wafanyakazi wenzangu kwa kuwa tunaweza kutatua matatizo kazini. Tunaweza kuungana na tukaweza kupatiana ideas nzuri zinazosaidia kufanya kazi kwa urahisi na upendo. Tunaweza kuoneshana upendo na kusaidiana kazini. Na pia tunaweza kufanya kazi tulioachiwa na mwajiri na kufanya kazi hiyo kwa umakini na kwa umaarifa mzuri tutakapoungana.

Kwa siku naeza piga picha mara moja mara ambili. Kwa kuwa sipendi sana kukua kwa kamera lakini napenda sana kujiangalia kwa kamera ama kupiga picha na kujiposti pale kwa mtandao kwa kuwa napenda sana kuweka picha mzuri mtandaoni kwa kuwa hilo picha ama hizo picha nazo ziposti pale mtandaoni zinaeza kuonyeshana vile ni livyo na vile ni navyopendeza naam. Kwa hivyo.

Napenda sana kunywa soda, soda la aina la Fanta kwa kuwa lina utamu na pia linaeza kutuliza mwili na kuupa temperature mzuri. Napenda sana soda hiyo kwa kuwa lina flavor mzuri unapoikunywa kwenye koo unaisikia ikitiririka kwa uzuri na kwa utamu mzuri.

Napendelea sana mahali pakimia kwa kuwa naeza kufikiria kwa umakini. Naweza kama ninaandika nyimbo zangu ama na rekodi nyimbo zangu. Naeza kutoa nyimbo zangu zilizo na umakini na zilizo mzuri na zilizo radio quality. Kwa kuwa kelele kutoka kwa watu wengine linaeza kunidhuru na kuharibu nyimbo zangu. Kwa kuwa kuna sauti hiyo iliyo nyuma ilisiyo takikana na.

Kazi moja wapo ya nyumba nayoichukia ni kuweza ku kupika ama naam kupika. Kwa kuwa kupika na pia kuosha vyomba. Kwa kuwa kazi ya kupika inaitaji umakini zaidi na inaitaji tena uweze kuwa na umakini ili unapo kama unapo kata kata viungo vya kupika. Unaeza kuchikata usipo kuwa na umakini inaitaji umakini sana na hiyo ndo kazi moja wapo ninayochukia sana.

Napenda sana kunywa kinywaji cha kahawa kwa kuwa linaeza kunipa umakini na pia linaeza kuchangamsha mwili wangu. Ninapotoka kulala ninaeza kuwa na uchovu lakini ninapokunywa kahawa mwili wangu unaeza kuchangamka na ninaeza kutatua tatizo la siku hilo ama kueza kuchangamka na kufanya kazi ya siku hiyo kwa nguvu zaidi naam.

Moja wapo mashindano nilio shiriki ni shindano la kula. Na kusema kweli sikuweza kuibuka mshindi kwa kuwa mwenye tulikuwa tunashindana na yeye alikuwa mkulaji sana. Lakini nilieza kuwa na furaha sana na nilieza kufurahi sana kwa kuwa mchezo huu uliweza kunifunza jambo moja mbili kwa kuwa sikuweza kujua kuwa na weza kula chakula kingi hivo. Naam.

Naipenda sana kahawa kwa kuwa inaeza kuchangamsha mwili na pia kuipa akili inaeza kuchemsha bongo. Napenda sana kahawa kwa kuwa unapukua na uchovu unapoikunywa inaeza kuchangamsha mwili na kukupa nguvu ili uweze kufanya jambo ulilo kuwa ukitaka kulifanya. Napenda sana kahawa kwa kuwa kahawa inaeza kufanya damu inaeza kutiririka kwa haraka naam.

Napenda sana chakula chenye mafuta kwa kuwa chenye mafuta inaleta latha kwenye chakula. Na pia kwa mfano napo kula samaki a sipendi samaki ilio chemshwa kwa maji. Napenda sana samaki ilio chemahwa kwenye mafuta. Kwa kuwa yenye ilio chemshwa kwenye mafuta inautamu sana na inalatha tamu sana. Kwa kulingana na lile lilio chemshwa na maji napenda sana chakula lio chemshwa na kukarangwa na mafuta. Kwa kuwa mafuta inaleta rotuba kathas kwa mwili.

Laa, sipendi sana kuzungumza kuhusu siasa kwa kuwa siasa ni moja wapo wa jambo linalowatenganisha watu. Kama vile, siasa inaleta ukabila. Siasa inaleta pia chuki. Siyasa inaleta upendeleo. Sipendi sana siyasa kwa kuwa siyasa huvunja uchumi wa nchi. Naam.

Napenda sana kuandika kwa mkono kwa kuwa hata nilipo kuwa shule nilipenda sana kuandika kwa mkono. Na nilizoeya sana kuandika kwa mkono. Kuandika kwa kompyuta pia ni mzuri lakini inakuwa ni kazi ngumu kwa kuwa nimezoeya sana kuandikia kwa mkono na kalamu na kitabu naamu.

Moja wapo wa mitandao nao nao penda kuonea video video zangu ni instagram pia facebook na pia kuna tiktok napenda sana hizi kwa kuwa uneza kuchirikiana na wenzako kuunda video na kutazama na kupendelea na kuona vitu vilivyo mavitukio vya nchi na kuona habari zilizo tokea nchini.